Ndiyo, nashiriki katika jamii yangu kwa njia mbalimbali. Huwa ninashiriki shughuli za kijamii kama usafi wa mazingira, mikutano ya kijiji, na kusaidia wale wanaohitaji. Kushiriki katika jamii husaidia kujenga mshikamano, kujifunza kutoka kwa wengine na kuchangia maendeleo ya pamoja kwangu, kushiriki katika jamii si wajibu tu, bali ni njia ya kuonyesha kujali na kuwajibika kama mwana jamii.

Chakula cha jadi ninachopenda zaidi ni ugali na sukuma wiki. Ni chakula cha asili, cha Kenya, kinachonipa nguvu na ni rahisi kutengeneza. Napenda jinsi ambavyo ugali unavyoungana vizuri na mboga za majani na ladha yake hunifanya nijisikie karibu na utamaduni wa familia na jamii. Kila mara ninapokula chakula hiki, hunikumbusha nyakati za furaha nyumbani na hufanya siku yangu kuwa nzuri zaidi.

Ndio, nimewahi kulima mara kadhaa. Nilipanda mboga kama viazi, suku mawiki na nyanya shambani au bustani. Kulima kunanifundisha umuhimu wa uvumilivu, kazi kwa bidii na jinsi kilimo kinavyosaidia maisha yetu ya kila siku. Pia, kunatoa furaha kuona mimea ikikuwa kutokana na jitihada zako. Kwangu kulima ni njia nzuri ya kujifunza kufurahia asili na kuchangia chakula cha familia.

Mimi binafsi napendelea kuvaa ndevu badala ya kunyoa. Ndevu zinanifanya nijisikie tofauti na zinaongeza sura ya utu wangu. Wakati mwingine, pia huonyesha mtu mzima na mwenye heshima zaidi. Hata hivyo, najua kila mtu ana mtindo wake na kuna wakati unavyo itajika kunyoa ili kudumisha usafi au kuonekana mpole. Kwa hiyo, kuvaa ndevu kwangu ni chaguo la kibinafsi, ambalo linanifanya nijisikie vizuri na kwa urahisi, lakini pia hufuata mahitaji ya hali na mazingira ninayoka.

Ninapenda chakula kitamu sana. Chakula kitamu kinanifanya nijisikie furaha na kuridhika kila ninapokila. Mara nyingi napenda vyakula vyenye ladha ya kipekee kama vile keki tamu, pilau au matunda yenye asili ya ladha. Chakula kitamu pia kinaunganisha familia na marafiki, kwani mara nyingi tunashirikiana chakula kizuri na kucheka pamoja. Ingawa ni muhimu kula vyakula vya afya, chakula kitamu ni burudani ya kipekee inayonifanya nijisikie furaha na kushukuru maisha.

Nimezaliwa na kukulia katika mji wangu wakuzaliwa, ambao ni mahali pazuli penye utulivu na watu wema. Mji huu unavivutio vingi kama bustani ndogo za uma, shule zenye mandhari mazuri na mikahawa midogo yenye vyakula vitamu. Ninakumbuka utotoni nilipo kuwa nikicheza na marafiki zangu kwenye barabara za mji, kucheka na kushiriki michezo mbalimbali bila wasiwasi. Inachofanya mji wangu kuwa maalum ni mshikamano wa watu wake amani na uzuri wa asili uliopo karibu. Ningependa kurudi pale wakati wowote lakini hasa likizo au mapumziko ili nijiburudishe na kufurahia kumbukumbu za utotoni.

Kazi ya nyumbani ninayo ichukia zaidi ni kusafisha bafu. Ni kazi inayo itaji muda mwingi, nguvu na mara nyingine haifuraishi. Ingawa ni muhimu kudumisha usafi, mara nyingi napendelea kufanya kazi nyingine nyumbani, ambazo ni rahisi na zakufurahisha, kama kupika au kupanda mimea. Kazi hii inanifundisha uvumilivu na nidhamu, lakini kwa kweli, sio kazi ninayopenda. Hata hivyo, mara tu ninapo maliza kusafisha bafu, ninahisi kuridhika kwa kuona mazingira safi na nadhifu.

Ninapenda mikutano ambayo ni yenye mpangilio mzuri, yenye malengo wazi na inaruhusu kila mtu kutoa maoni yake. Mikutano kama hii hufanya kila mshiriki ajisikie huru kushiriki, kujifunza kutoka kwa wengine na kunafanikisha kazi au mradi kwa haraka. Pia, napenda mikutano midogo ya kikundi ambapo majadiliano ni karibu na kila mtu anapewa nafasi ya kuzungumza. Mikutano hii inanisaidia kuimarisha uhusiano, kujifunza stadi mpya na kuona mambo kwa mtazamo wa wengine. Kwa hiyo, ninapendelea mikutano yenye ushirikiano, mpangilio na lengo la kweli.

Ndiyo, ninaweza kuishi siku moja bila teknolojia ingawa si rahisi. Siku hiyo ningeitumia kuzungumza ana kwa ana na familia na marafiki, kusoma vitabu, au kufuraiya mazingira ya asili. Kuishi bila teknolojia kwa siku moja kuna saidia kupumzisha akili, kupunguza msongo wa mawazo, na kudhamini zaidi muda wakweli na watu wanao nizunguka. Ingawa teknolojia ni muhimu sana katika maisha ya kila siku, kuchukua mapumziko mafupi kuna nifanya nijisikie huru na mwenye utulivu zaidi.

Mimi hujaribu kufanya mazoezi ya subuhi ingawa wakati mwingine pia na yafanya jioni. Kufanya mazoezi ya asubuhi kuna nipa nguvu, umakini na moyo wa kufanya kazi au masomo siku nzima. Mazoezi haya pia husaidia mwili wangu kuwa wenye afya na kuondoa uchovu wa usingizi. Wakati nikipenda kufanya mazoezi jioni, mara nyingi ni baada ya kazi au shule ili kupumzisha mwili na akili. Kwa hivyo, asubuhi au jioni mazoezi ni muhimu kwa afya, furaha na nishati ya kila siku.

Mazoezi yangu ya kila siku yanajumuisha kukimbia na kufanya mazoezi nyepesi ya gym. Kila wiki, huwa najaribu kufanya mazoezi kama haya, angalau mara tatu hadi nne, kulingana na ratiba yangu. Napenda kufanya mazoezi asubuhi kwani hunipa nguvu, umakini na msukumo wa kuanza siku vizuri. Baada ya mazoezi, nahisi furaha, nishati na mwili wangu kuwa mtulivu zaidi mazoezi haya si tu hufanya mwili wangu kuwa na afya, bali pia hunisaidia kuwa na akili timamu na motisha ya kufanya kazi na masomo yangu kila siku.

Ninapo fanya kazi ya ushirikiano na wengine, napenda kuwakikisha kila mshiriki anapewa nafasi ya kutowa mawazo yake na kujisikia huru kushiriki. Kwanza, tunapanga majukumu kwa kila mtu, tukizingatia nguvu na ujuzi wa kila mmoja. Mara nyingi tunashirikiana kwa mazungumzo, kusaidiana na kushirikisha taarifa ili kazi ifanikishwe kwa urahisi. Pia, ninaweka msisitizo kwa heshima na uvumilivu kwani kila mtu ana mtazamo wake. Kwa kufanya kazi kwa ushirikiano tunaweza kufanikisha malengo haraka kujifunza kutoka kwa wengine na kujenga timu yenye mshikamano na ufanisi.

Kampuni ya teknolojia ninayoiamini zaidi ni apple. Ninaiamini kampuni hii kwa sababu bidhaa zake zina ubora wa hali ya juu, rahisi kutumia na niza kuaminika. Apo pia inajitahidi kuleta uvumbuzi kila mara kama vile simu, kompyuta na vifavya kiaelektroniki vinavyorahisisha maisha ya kila siku. Bidhaa zake husaidia watu kufanya kazi kwa ufanisi, kushirikiana na kufurahia burudani kwa urahisi. Kwa hivyo, Apple ni kampuni ninayoijali na kuiamini kwa sababu inatoa bidhaa bora zenye ubunifu na salama kutumia.

Ninapenda kuandika zaidi ya kuongea, ingawa zote ni njia nzuri ya kueleza mawazo. Kuandika kuna nipa nafasi ya kufikiria kwa kina, kupanga maneno vizuri na kueleza hisia zangu kwa usahihi. Mara nyingi nina andika hadithi, insha au kumbukumbu za maisha yangu, jambo linalo nisa ubunifu na mawazo yangu. Kuongea pia ni muhimu hasa kushirikiana na wengine au kueleza maoni kwa haraka, lakini kwa mimi kuandika ninjia ya kipekee kujieleza, kupumzika akili na kuifadhi mawazo ambayo ya naweza kunisaidia siku za baadae.